Ndio, ninatumia video kwa mawasiliano kwa sababu hufanya mazungumzo yawe wazi na yenye ufanisi zaidi. Mawasiliano ya video huniruhusu kuoana lugha ya mwili, uso, na hisia za mtu, ninayezungumza nae, jambo linalosaidia kuelewana vizuri. Pia huokoa muda na gharama, hasa pale watu wanapokuwa mbali kijiografia, hutumika sana katika mikutano ya kazi, masomo mtandaoni, au kuwasiliana na familia na marafiki. Ingawa wakati mwingine kuna changamoto za mtandao, faida zake ni nyingi. Kwa hivyo mawasiliano ya video, huimarisha uhusiano, huongeza uwazi na huleta hisia ya ukaribu hata kwa umbali.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na usimamizi wa muda. Mafunzo haya yalinifundisha jinsi ya kuwasiliana kwa ufanisi na wenzangu, wakubwa na wateja, pamoja na kusikiliza na kuelewa maoni ya wengine. Pia nilijifunza kupanga kazi zangu kwa vipaumbele na kutumia muda vizuri ilikukamilisha majukumu kwa wakati. Zaidi ya hayo, mafunzo ya kazi ya pamoja yalinisaidia kuthamini ushirikiano na uwajibikaji Kupitia mafunzo haya niliongeza ufanisi kazini, kujiamini na uwezo wa kukabiliana na changamoto mbali mbali zakikazi kwa njia ya kitaalamu.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu, heshima na ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi. Mazingira ambayo mawasiliano yako wazi hunifanya nijisikie huru kutoa maoni na kuuliza maswali bila hofu. Pia napenda mahali penye mpangilio mzuri, usafi na rasili mali zinazo hitajika ili kufanya kazi kwa ufanisi. Uongozi unaounga mkono, unaodhamini juhudi za wafanya kazi na kutoa mrejesho wa kujenga ni muhimu kwangu. Zaidi ya hayo, mazingira yanayohimiza kujifunza, ubunifu na maendeleo binafsi hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidi na kutoa matokeo bora.

Ninapanga kazi zangu kwa kuweka malengo ya kila siku, ya wiki na ya muda mrefu ili nijue vipaumbele vyangu. Huwa ninaandika orodha ya kazi, ninazopaswa kufanya na kupanga kwa umuhimu na muda uliopo. Pia ugawanya kazi kubwa katika hatua ndogo ndogo ili ziwe rahisi kutekeleza. Ninazingatia ratiba yangu na kuepuka kuairisha kazi bila sababu. Zaidi ya hayo, hujitathmini mara kwa mara ili kuona maende leo na kurekebisha pale inapobidi. Njia hii hunisaidia kutumia muda vizuri kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kazi zinakamilika kwa ufanisi.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni buluu kwa sababu inanipahisia ya utulivu, amani na ujasiri. Rangi hii hunikumbusha anga na bahari, vitu vinavyo leta hisia za upana na uhuru. Napenda buluu kwa sababu pia inaonekana nadhifu na ya kitaalamu. Hivyo inafaa katika mazingira mbalimbali kama nyumbani au kazini. Zaidi ya hayo, buluu ni rangi raisi kuchanganya na rangi nyingine bila kupoteza mvuto wake. Kwa ujumla rangi ya buluu, nifanya nijisikia mwenye utulivu wa akili, kujiamini na mwenye mtazamo chanya katika shuguli zangu za kila siku.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni pizza, ambacho asili yake ni Italia. Nilipo kila kwa mara ya kwanza, nilivutiwa na mchanganyiko wa ladha ya jibini, nyama na mboga juu ya mkate laini. Pia nimewai kujaribu biriani ya kihindi, ambayo ina harufu nzuri ya viungo na ladha tamu ya wali uliopikwa kwa umakini. Kuonja vyakula vya kigeni hunipa fursa ya kujifunza tamaduni za mataifa mengine na kupanua uzoefu wangu wa ladha. Kwa ujumla, kujaribu chakula cha kigeni ni jambo la kufuraisha na la kukumbukwa.

Ndio, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa siri ya jamii, tamaduni na matukio yalio unda dunia ya leo. Kupitia historia, najifunza kuhusu mafanikio na makosa ya watu wa zamani. Jambo linalo nisaidia kufanya maamuzi bora katika maisha ya sasa. Historia pia hunipa mtazamo mpana kuhusu mabadiliko ya kijamii, kisiasa na uchumi. Napenda kusoma historia kwa njia ya vitabu, makala au makala za video kwa sababu hufanya masomo yawe hai na ya kuvutia. Kwa ujumla, historia huniongezea ya maarifa, busara na ufahamu wa maisha.

Ndio, nimewai kufanya kazi ya kujitolea na ilikuwa ni uzoefu wenye maana sana kwangu. Nilijitolea kusaidia katika shuguli za kijamii kama vile kusaidia watoto, wazee au jamii yenye mahitaji maalum. Kupitia kazi ya kujitolea, nilijifunza umuimu wa kushirikiana, huruma na kutoa bila kutarajia malipo. Iliniwezesha pia kuelewa changa moto wanazo kutana nazo, watu wengine na kudhamini kile nilicho nacho. Zaidi ya hayo, kazi ya kujitolea ili nipafuraha ya ndani na hisia ya kutimiza wajibu wangu kwa jamii.

Utotoni nilipenda kucheza na marafiki zangu kila wakati, hasaa michezo ya nje kama mpira wa miguu, mbao na kuruka kamba. Poa nilifurahia kusoma hadithi na vitabu vya kusisimua, ambavyo vilinifanya nijisome na kutumia akili zangu kwa ubunifu. Mara nyingine nilipenda kusaidia wazazi wangu nyumbani au kushiriki katika shughuli za familia, jambo lilinionesha umuhimu wa mshikamano wa kifamilia. Zaidi ya hayo nilipenda kujaribu mambo mapya kama kuchora, kuimba au kujifunza kitu kipya kila siku. Hii yote ilinifanya nijisikie furaha, utulivu na kuendeleza vipaji vyangu.

Kushirikiana na timu, kwanza ninajitaidi kuwasikiliza wenzangu kwa makini ili kuelewa mawazo na maoni yao. Pia hutuoa maoni yangu kwa uwazi na heshima, huku nikizingatia malengo ya pamoja. Ninashirikiana kwa kusaidia katika majukumu mbali mbali, kutoa msaada pale inapohitajika, na kushirikiana katika kupanga mikakati ya kufanikisha kazi. Pia ninahakikisha kuwa tunafuatilia maendeleo ya timu na kurekebisha pale inapobidi.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano na uzoefu huo ulikuwa wa kusisimua na wa kujifunza. Nilishiriki katika mashindano ya shule na jamii, kama vile mashindano ya kuimba, michezo na mashindano ya ujuzi. Kupitia mashindano haya nilijifunza umuhimu wa maandalizi, nidhamu na kushirikiana na wengine. Pia ilinisaidia kujenga ujasiri, kushugulikia mashindano kwa amani na kudhamini ushindi na kushindwa kwa heshima. Zaidi ya hayo mashindano haya yalinifundisha kushindana kwa haki na kutumia mbinu bora ili kufanikisha matokeo Kwa ujumla ni uzoefu uliokuwa wa kufurahisha na wenye dhamani kubwa maishani.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za Tukio na mara nyingi ni kwa ajili ya burudani ya au elimu. Kwa mfano nilinunua tikiti za tamasha la muziki, michezo ya mpira na hafla za tamasha la sana. Kununua tikiti kuna rahisisha kupata nafasi ya kuhudhuria Tukio hilo bila usumbufu na kuwahakikishia kuwa nipo mahali sahihi kwa wakati unaofaa.

Mimi hufua nguo karibu mara tatu hadi nne kwa wiki. Kulingana na kiasi cha nguo nilizovaa na shughuli nilizofanya. Kwa kawaida juwa nafua nguo zilizotumika mara nyingi au ambazo zimekuwa na uchafu wa dhahiri kwanza. Pia napanga kufua nguo kulingana na aina yake. Mfano nguo nyepesi, nguo za michezo na nguo za kawaida ili zisiharibike.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni ile inayohusisha kusaidia wengine na kuleta matokeo chanya katika maisha yao. Kwa mfano, kazi zinazo husiana na elimu, shauri au huduma kwa jamii, hunipa kuridhika kubwa kwani ninaona jinsi juhudi zangu, zinavyo saidia wengine kufanikisha malengo yao au kuboresha hali yao. Pia ni nadhami ni kazi zinazo hitaji ubunifu, nidhamu na kushirikiana kwa sababu huchangia ukuaji wangu binafsi na ufanisi wapamoja.

Zawadi nzuri niliyo wahikupokea ni kitabu cha kipekee cha hadithi, kilicho nipafuraha kubwa na somo la maisha. Nilipo kipokea nilihisi kudhaminiwa sana kwa sababu zawadi hiyo ilionyesha kwamba mtu aliyechagua, alijua masilai yangu na kile ninachopenda. Kitabu hicho kilinifanya nijisome zaidi, kuelimika na kutumia wakati wangu kwa ubunifu.

Kitu napenda kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi yaliyoja ushirikiano, heshima na mawasiliano ya wazi. Shirika linalodhamini mchango wa kila mfanya kazi na kutoa nafasi ya kutoa maoni na kushiriki katika maamuzi. Pia napenda jinsi linavyohimiza maendeleo binafsi na kitaaluma kupitia mafunzo na msaada unaohitajika. Uongozi wake unaeleweka na ukotayari kusikiliza changamoto na mawazo mapia.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni nyingi, lakini muhimu ni kuzingatia vikwazo vya muda na mawasiliano. Wakati mwingine majukumu hujaa kwa ghafla na hufanya kupanga ratiba kuwa ngumu. Pia kuna changamoto ya kutofautiana kwa mawazo na mbinu za wenzangu. Jambo linaloweza kusababisha ukosefu wa uelewa au migongano midogo. Vile vile mara nyingine kuna upungufu wa rasilimali au zana zinazoitajika kufanya kazi kwa ufanisi.